Napofanya kazi ya ushirikiano na wengine ninazingatia mawasiliano wazi husikiliza kwa makini na kushirikisha mawazo yangu kwa heshima. Kwanza mimi hupanga majukumu kwa uwazi nikihakikisha kuwa kila mtu anajua jukumu lake na matarajio ya kazi hiyo jambo hili linasaidia kuepuka mkanganyiko au pingamizi.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni pale ambapo nilishughulikia mradi mkubwa wa kikundi wenye changamoto nyingi ambapo kulikuwa kunahitajika kupanga, kushirikiana na kutatua matatizo ya haraka. Uzoefu huu ulinifundisha kuwa mpangilio mzuri mawasiliano ya wazi na mshikamano wa timu ni muhimu sana kufanikisha kazi yoyote.

Ndiyo ninapenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi inahifadhi muda na inanipa chaguo nyingi za kuchagua. Ninapenda jinsi ninavyoweza kuangalia bidhaa mbalimbali kulinganisha bei na kusema maoni ya wateja wengine kabla ya kufanya maamuzi. Hii inanisaidia kufanya maamuzi kwa uhakika na bila presha.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni Susan. Rafiki yangu tangu utotoni na ambaye tulizaliwa katika kijiji kimoja. Tumekua pamoja tangu wadogo na tulisoma shule zile katika hatua nyingi za maisha yetu. Jambo hili lilutujenga ukaribu na uwelewano wakipekee tumeshuhudia safari za kila mmoja furaha, changamoto, mafanikio na hili limefanya tuaminiane sana. Ingawa sasa tuko katika vyuo tofauti urafiki wetu haujabadilika bado tunawasiliana mara kwa mara.

Mafanikio yangu binafsi niliyo thamini zaidi, kazini ni kupata shahada. Kufanikisha hili kunanipa fahari kubwa kwa sababu ni matokeo ya juhudi zangu nidhamu na kujitolea kwangu katika masomo na kazi zangu za kitaaluma. Shahada hii pia ilinipa uelewa zaidi wa taaluma yangu kunipanua kifursa kazini na kuniruhusu kushiriki kwa ufanisi zaidi katika miradi na majukumu.